Namu, wakati wa jua kali, mimi huakikisha ya kwamba ni meweza kuvalia mavazi na ambayo ya naafikiana na vile vipindi vya jua kali ya uvile vipindi vya joto. Kwa hivyo huwa napenda sana kuyavalia mavazi mepesi ambayo ni kaptura na shati jepesi zaidi au. Tishati na ambayo ni unavutiwa na yo zaidi. Pia huwa naweza kuongezea kofia ili kuweza kujikinga na miale mikali ya juwa ili kuweza kuyakinga macho yangu na kuweza kuyatunza macho yangu kutokana na hile miale mikali ya juwa.